Michezo ambayo ninapenda kutazama sana ni michezo ya kandanda na michezo ya kukimbia. Mchezo sana wa kandanda ndiyo napenda kushiriki, na ndiyo napenda sana kutazama katika televesheni yangu ama kompyuta yangu. Napenda kutazama hiyo michezo kwa sababu mimi ni fani wa timu ya Liverpool. Na kukumbuka mchezo ambao ulichezwa katika Liverpool na Chelsea mnamo mwaka wa elfu mbili kumi na tano.